Kabla ya kulala mara nyingi nakula chakula chepesi kama chai ya moto, maziwa au matunda. Wakati mwingine nakula bisikiti chache au mkate mdogo, napendelea kuepuka chakula kizito ili nipate usingizi mzuri, nisijisikie kusongwa tumboni na kuamka nikiwa na mwili mwepesi na wenye nguvu.

Ninashughulikia wateja kwa heshima subira na mawasiliano mazuri na wasikiliza kwa makini ilikuelewa maitaji yao nawajibu kwa uwazi wa haraka na kuhakikisha wanapata suluhisho linalofa, pia nahakikisha nawapa huduma ya kitaaluma, kuwajali na kujenga uhusiano mzuri unaongeza imani na kuridhika kwao.

Maombi ndiyo jambo la muhimu kwangu kwa sababu hunipa amani ya moyo, mwelekeo wa maisha na kunikaribisha zaidi kwa Mungu. Pia hunisaidia kuwa na maadili mema, kufanya maamuzi sahihi na kuishi kwa upendo, heshima na utulivu kwa watu wengine kila siku.

Nachukua muda kutulia kwanza, kisha kusikiliza kwa makini ili kuelewa chanzo cha tatizo, natumia mawasiliano ya heshima kueleza hisia zangu bila kukasirika, kutafuta suluhisho la pamoja na kukubali makosa inapobidi. Lengo huwa kudumisha uhusiano mzuri, kuepuka lawama na kuhakikisha amani inarejea kati ya pande zote mbili.

Ningependa kutembelea Paris ufaranza kwa sababu ya utamaduni wake, majengo ya kihistoria na mandhari mazuri. Ningependa kuona mnara wa Eiffel, makumbusho maarufu, kuonja chakula chakienyeji na kujifunza zaidi kuhusu sanaa na historia ya mji huo maarufu duniani.

Kwa kawaida napata habari kutoka vyenzo vya kuaminika kama televisheni, radio, tovuti za habari, magazeti na mitandao ya kijamii ya taasisi zenye sifa. Pia husikiliza watu wazima wenye uzoefu wakuwahi kusoma vitu mbalimbali. Hivyo najifunza mengi kupitia vyenzo tofauti ili kuwa na ukweli wa mtazamo mpana kwa yanayotokea duniani.

Stadi muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri, usikivu, nidhamu na uwezo wa kufanya kazi na watu. Pia ni muhimu kuwa na uaminifu, uwezo wa kutatua matatizo, kusimamia muda m vizuri na kujifunza haraka. Stadi hizi unisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kushirikiana vizuri na wengine na kufikia malengo ya kazi.

Timu ninayoipenda sana ya mpira wa mguu ni Manchester United. Nimeanza kuipenda tangu nikiwa mdogo kwa sababu ya historia yake na ushindi wake mkubwa. Nakumbuka mchezo wao wa kushangaza waliposhinda kwa dakika za mwisho. Uliyokuwa wa kusisimua sana. Mchezaji ninayempenda ni Bruno Fernandez kwa bidii na uongozi wake. Timu inaposhinda huhisi furaha, fahari na motisha kubwa.

Nashirikiana na wengine kwa kuelewa malengo ya timu, kusikiliza mawazo ya kila mtu na kushirikiana katika kutatua changamoto. Pia ninaweka wazi majukumu, kutoa msaada pale inahitajika na kueshimu mawazo tofauti ili kila mmoja jihisi nisemu ya timu. Mara nyingine tunatumia mikutano ya kupanga hatua na kuhakikisha mawasiliano ni wazi.

Ndiyo, napenda sana kuimba. Hasa wakati wa mapumziko au nikiwa na familia na marafiki. Kuimba kwangu kunanisaidia kujiburudisha, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza furaha na hisia nzuri. Pia kuimba ni njia nzuri ya kuonyesha hisia, kujieleza na mara nyingine kuimarisha uhusiano na wengine wakati tunashirikiana katika nyimbo au mashuguli na za mziki.

Ndiyo, kwa kweli nagawanya taka zangu kwa makini, napanga taka katika makundi tofauti, zile zinazoweza kurejelewa kama karatasi, plastiki, chuma na glasi, na zile zisisoweza zisizoweza kurejelewa. Kwa kufanya hivyo, ninachangia kulinda mazingira, kupunguza uchafuzi wa mazingira, na pia kuhifadhi rasilimali za asili kwa kutumia tena vitu vinavyoweza kurejelewa.

Huwa nachaji kifaa changu mara moja au mara mbili kwa siku kulingana na matumizi yangu. Ikiwa ninatumia sana kwa kazi, michezo au mitandao, mara nyingi chaji hupungua raka. Hivyo ninahakikisha kina chaji ya kutosha kuendelea na shuguli zangu bila usumbufu. Pia mara nyingine napanga kuchaji wakati wa usingizi au mapumziko ili kifaa kiwe na nishati ya kutosha siku mzima.

Ndio niliwai safiri mahali pazuri ambapo nilifraia sana. Pwani yenye mchanga muupe na maji ya samawati ambapo niliweza kupunzika, kuogelea na kufraia mandhari ya asili. Pia nilitembelea milima yenye miti na mandhari ya kupendeza ambapo nilifanya matembezi na kuchukua picha za kumbu kumbu.